Napendelea viatu vya starehe, hasa viatu vya michezo, au sneakers, kwa sababu ni rahisi kuvaa, vinafaa kutembea muda mrefu na vinaendana na mavazi mingi, lakini kwa hafla maalumu au kazi, ningechagua viatu rasmi, nikiwa nataka kuonekana nadhifu. Sandols wakati wa jua tu au mapumziko. Kwa ujumla ningechagua viatu vinavyonifanya nijisikie huru na kujiamini.